Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kulinganisha bei, kuagiza bidhaa, na kufanya malipo haraka bila kusafiri. Pia, inanipa urahisi wa kununua wakati wowote, nikiwa nyumbani au kazini.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni imani na maombi. Vinanipa amani ya moyo mwelekeo wa maisha na kunisaidia kufanya maamuzi mema hata wakati wa changamoto. Pia hunikumbusha kuwa na upendo subira na heshima kwa watu wengine.

Ninapendelea joto kwa sababu hunipa faraja na kunifanya nijisikie mchangamfu muda wote wa siku. Wakati wa joto, ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi, mawazo yanakua wazi na mwili husikii uzito. Pia, hunisaidia kuwa na hali nzuri ya moyo na kujiamini zaidi.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri, kufanya kazi kwa nidhamu na kuwasiliana vizuri na wenzangu. Pia, nina uwezo wa kujifunza haraka, kubadilika na mazingira mapya na kumaliza majukumu kwa wakati, huku nikidumisha ubora wa kazi.

Ndiyo nimewai fanya kazi ya kujitolea. Ilinipa uzoefu mzuri wa kufanya kazi na watu tofauti kujifunza kushirikiana na kutoa msaada bila kutegemea malipo ilinijenga kiutu ikaniongeza ujasiri na kunifanya kuthamini mchango wangu kwa jamii.

Kila asubuhi ninapoamka, kwanza namshukuru Mungu kwa uhai na afya. Kisha najipanga kidogo, nafanya usafi binafsi, nakunywa maji. Baadaye, najiandaa kwa shughuli za siku, nikipitia ratiba yangu ili nijue mambo muhimu ya kutekeleza kwa umakini na nidhamu.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu unipa amani ya moyo na kunisaidia kupunguza mawazo. Kila ninapokuwa bustanini naisi utulivu najifunza kuwa mvumilivu na kufraia mchakato wa kuona mimea ikikuwa hatua kwa hatua. Pia unisaidia kuwa karibu na mazingira na kuthamini kazi ya mikono yangu.

Nafanya mazoezi ya mwili karibu mara tatu hadi nne kwa wiki. Hii inajumuisha mchanganyiko wa kukimbia kufanya mazoezi ya nguvu na kuruka kamba. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya yangu kuongeza nguvu. Na pia kunipa hali nzuri ya moyo na akili.

Kila siku, ninatumia simu ya mkononi kama zana ya dijiti kuu. Huitumia kwa kuwasiliana, kupanga ratiba, kusoma habari, na kufanya kazi ndogo ndogo kama kutuma barua pepe au kutuma programu za kazi. Pia, huinua tija yangu kwa kunisaidia kufuatilia majukumu, kuunda kumbukumbu na kupata taarifa muhimu kwa haraka.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wa mboga pamoja na kitoweo kizuri. Hasa kile kilichopikwa kwa ladha ya nyumbani. Ninapenda kwa sababu hunipa nguvu, hunishibisha vizuri na hunikumbusha utulivu wa kula pamoja na familia. Pia napenda chakula mbacho ni rahisi lakini chenye virutubisho kwa kuwa hunisaidia kudumisha afya na kunifanya nijisikie vizuri baada ya kula.

Majira ni neopenda zaidi ni majira ya joto. Napenda kwa sababu wali ya hewa huwa ya kupendeza inanipanguvu na kunifanya ni jisikia mchanga mfu. Wakatu wa joto, ninaweza kufanya shuli zangu kwa uru zaidi, kusafiri na kutumia muda nje bila kikwazo cha baridi. Pia, joto unifanya niwena hali nzuri ya moyo na motisha ya kuendelea na kazi za kila siku.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri, hunipa furaha na hunifanya nifurahie zaidi muda wa kula. Pia, hunifanya nijisikie nimeridhika na kuwa na amasta ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni kitabu cha kipekee cha elimu na mafunzo. Kilicho nipa maarifa mapya na kuniacha nikifurahi kila ukurasa. Zawadi hiyo ilinipa furaha ili niongezea motisha ya kujifunza ilinifanya nihisi kudhaminiwa kwa sababu ilikuwa na maana zaidi kuliko thamani yake ya kifedha. Zaidi ya yote, kila wakati ninapo kikumbuka, hunirudisha kwenye kumbukumbu zuria ya wakati wa kupokea zawadi hiyo.

Ndio napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Unisaidia kupumzisha akili, kujiburudisha, na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Pia michezo ya video, unijenga katika kufikiri haraka, kufanya maamuzi, na wakati mwingine kushirikiana na mwingine kwanjia ya burudani.

Ninaishi katika eneo tulivu na lenye maandhari nzuri ambapo kuna amani na utulivu wa akili. Nyumba yangu ipo karibu na huduma muhimu kama shule, soko. Na hospitali, jambo linalo nirahisishia maisha ya kila siku. Pia napenda kuwa na maeneo ya kijani karibu na nyumba. Kama bustani au miti kwani hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria, na kufurahia hewa safi. Mahali hapa hunifanya nijiskie salama na kuwa na hali nzuri ya moyo na mwili.

Nimefurahi kukutana nawe.